Mapumziko ya mchana huwa ni wakati wakupumzika na kuchangamka mara nyingi huwa natumia muda huu kukula chakula cha mchana nikiwa na wezangu kazini hunipa fursa ya kujua habari za zao na kucheka pamoja wakati mwingine pia nimeshika kwa msongo wakazi mchukua dakika kumi za kufunga macho na kupumzika au kutembea kidogo nje ofisi kunacho hunipea vyao nzuri na akili.

Ndio nimebahatika kufanya kazi ya kujitolea katika shughuli mbali mbali lakini uzoefu ulio niguza zaidi ni kuwa kuwasaidia watoto walio kata katika kituo cha kuelimisha kazi yangu ilikuwa kwasaidia kufanya masomo ya nyumbani na kuanda mitihani kila nilipo paa zabuni ya kuelezea masomo na waliopo ni elewa hisia ile ya furaha ilikuwa ya kipe.

Kwa kweli singependa kurudi ujanani ingawa wakati mwingine napenda kukumbuka furaha zake ujana ulikuwa na uhuru wa kupoteza wakati bila wasiwasi na nguvu za kukimbilia miti kupanda milima bila kuchoka lakini pia ulikuwa na hali ya kuto tambua muhimu wa maisha na mara nyingi kulikuwa na mashaka makubwa kuhusu mstakaba.